Ninapoulizwa napenda kuenda sinema mara ngapi. Mimi huenda sinema mara moja kwa wiki na hii imekuwa sehemu muhimu ya ratiba yangu ya burudani. Kwangu kuenda sinema siyo tu kutazama filamu bali ni njia ya kupumzika, kujiburudisha na kuondoa mawazo ya kazi au masomo, kila ninapopata nafasi ya kuenda sinema. Nahisi kama najipa zawadi ndogo baada ya wiki yenye shughuli nyingi. Kwanza kabisa napenda kuenda sinema mara moja kwa wiki. Kwa sababu hunisaidia kupumzika kiakili. Baada ya siku nyingine za kufanya kazi au kusoma akili yangu huwa imechoka. Kukaa kwenye ukumbi wa sinema kuangalia filamu kwenye skrini kubwa na kuskia sauti nzuri hunifanya nisahau kwa muda. Matatizo na mawazo ya kila siku hii hunirudisha nyuma na hamasa ya kuendelea na shughuli zangu. Sinema hunipa furaha na msisimko. Kila wiki kuna filamu mpya hadithi tofauti na wahusika wanaovutia. Napenda sana filamu za kusisimua vichekesho au hata zile za mafundisho. Kila ninapotoka sehemu sinema huwa na jambo jipya la kufikiria au kuzungumza na marafiki. Kwenda sinema mara moja kwa wiki hunisaidia kudumisha ratiba nzuri ya burudani, baada ya kutumia mda mwingi nyumbani au kwenye simu, sinema hunipa sababu ya kutoka nje kubadilisha mazingira na kukata kutana na watu wengine. Hii hunifanya nijisikie mchangamfu na mwenye.

Ninapo ulizwa kampuni ya teknolojia ni nayo iamini na najua kuwa kuna kampuni za teknolojia nyingi sana duniani. Nakini moja ambayo mimi binafsi ninaiamini sana ni google sio kwa sababu tu ni maarufu bali kwa sababu huduma na bidhaa zake zimekuwa muhimu sana katika maisha ya kila siku ya mamilioni ya watu ikiwemo mimi Koza kabisa naamini Google kwa sababu inatoa huduma za kutegemea kwa rahisi kutumia. Mimi naweza kutumia Google kutafuta habari yoyote ninayo hitagi kwa sekunde cha tututu kwa uijaliishi kama nijibu la swali la msomo taarifa za hivi punde au mwongozo wa jambo fulani. Google huni upatikana haraka na kwa urahisi. Huu hii ufanya maisha yangu iwe rahisi na ya kila siku yawe rahisi na yenye tija.